Nje umewahi kulima. Nachukua fursa nyingine wakati huu kuzungumzia na kujibu swala ambalo limeulizwa. La kuwa nimewahi kulima. Na jibu la kwanza ni ndiyo. Mimi nimewahi kulima. Mimi nimeweza kulima mimea tofauti tofauti kutoka kupanda hadi kuvuna. Nimeweza kulima mimea kadhaa kama vile mahindi, maharagwe, ndengu, maembe, michungwa. Nimeweza kulima pia mapapai. Nimeweza kulima mimea mingi ya aina tofauti tofauti ya vyakula lakini kwa hili swala naomba nizungumzie mahindi peke yake. Ndiyo, nimekuwa nikilima mahindi kwa kila mwaka. Mahindi ninayolima yanachukua muda wa miezi minne kupanda na kuvuna. Jambo la kwanza kabla nilime huwa natayarisha shamba ambalo nalima. Naitayarisha natoa mimea yote ama mimea yote haitakikani shamba inakuwa safi na nanyunyuzia maji. Ama pia naweza lima naweza tegea wakati mvua inapoanza ndio nalima napalilia. Kwanza jambo la kwanza nawezalima kwa kutumia tinga tinga ama nawezatumia ng'ombe ama natumia jembe. Kupalilia mahindi yanapochipuka nayapatia muda yanaendelea na kuchipuka yanaendele na kumea kumea na naendelea na kulima limia ili pawe pasafi baadaye mimi huongeza fertilizer ili mahindi yangu yakuwe kwa haraka. Mahindi yanachukuwa muda wa miezi minne baadae naweza kuyavuna na kuweka kwenye gala.